Natumia simu yangu kwa wastani wa saa tatu ama saa nne kila siku. Na programu ambazo nazitumia zaidi ni Whatsapp kwa kuwasiliana na familia na rafiki. Na Youtube huwa ninajifundisha mambo mapya na pia burudani kusikiliza muziki. Na Google ambapo huwa napata taarifa kwa haraka kwa kazi yangu ama kwa kitu chochote kile. Simu yangu hunisaidia kupanga majukumu yangu kila siku, hunikumbusha ratiba na pia huniwezesha kuwasiliana na watu muhimu. Muda mzuri wa kuzima simu ni usiku kabla ya kulala na pia wakati mwingine kama ni wakati wa kusoma ni vizuri pia kupumzika na kujiepusha na usumbufu ambao unaezakuwa kama simu kwa wazi.